Napenda zaidi kula ugali, kwa sababu nikila ugali najihisi ni mwenye nguvu, tofauti na kila wali. Ugali pia unafanya mtu kujisikia vizuri, hata pia inaimarisha mwili na unajisikia upo vizuri zaidi kuliko kula wali.

Somo nalolipenda zaidi shuleni ni kuwa ni science kwa sababu au biology kwa sababu ni somo ambalo linahusisha binadamu. Yaani tunajisoma sisi wenyewe ni vitu ambavyo tulivyonavyo na vitu vinavyotuzunguka.

Kitu ambacho ninachofanya jioni kabla ya kulala kwanza kabisa ni kula. Baada ya kula ninafanya tathmini ya siku yangu nzima jinsi ilivyoenda baada ya hapo na sali. Baada ya hapo nalala.

Kabla ya kwanza kazi kabisa, nina mwomba Mungu, nina sali, baada ya hapo najiandaa kwa kufanya kazi. Iyo ndo ratiba yangu ambayo inanifanya ni jihisi vizuri kabisa. Kabla sijaanza kazi inabidi kwanza nisali.

Napenda zaidi ufanyaji wa kazi pamoja na ushirikiano ambao hupo katika shirika letu. Hivo katika shirika letu tunadumisha hasa zaidi ushirikiano pamoja na kufanya kazi kama timu kwa pamoja zaidi.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu ni mziki ambao kidogo upo tofauti na mziki hii mingine ambayo kama bungo flavor, pop reggae, ni mziki ambao ni unazungumzia asili hasa, tofauti na mziki mingine.